Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara moja kila siku, sana sana asubuhi naamka mapema. Inalingana na siku na lile ambalo linafanya nichague zoezi ambalo nitakuwa nalifanya siku hiyo ni mimi huzingatia mahitaji ya mwili. Kuna wakati ambao nafika asubuhi nakimbia kama kilomita tano kilomita kumi kulingana na wakati muda ambao niko nao ama pia naeza enda, kuna wakati pia naenda jimu hili tu kupasha misuli moto kidogo kuinua chuma wakati mwingine pia kama niko pamoja na marafiki. Tunaeza ingia tucheze mpira sana sana kandanda ama tenis, mara mingi hukuwa mipira ya ambayo lazima mcheze kama timu ile ambayo unacheza kama mtu binafsi kama timu tunafanya mazoezi pamoja alafu sana sana ikifika wikendi ambapo nina wakati mwingi zaidi tofauti na siku nyingine za wiki ambayo labda kuna kazi na shughuli nyingine wikendi mimi huwa naendesha baiskeli sana sana naeza enda hadi kilomita hamsini kilomita mia moja kulingana na muda nikonao na motisha ambayo nikonayo kwa hiyo siku mimi hufanya mazoezi kwa kifupi mimi hufanya mazoezi kila siku lakini mazoezi hayo hutofautiana kulingana na motisha na muda nikonayo na mahitaji ya mwili.

Napenda sana kujaribu chakula vyakula vipya, hasa vyakula vya tamaduni zingine, kwa vile inakupea maono mapya kuhusiana na watu na jamii tofauti tofauti. Mara mingi nikitembelea sehemu ambao sijatembelea awali mimi hupenda kukula chakula ya huko kwa sababu inakupea inakuwa na ladha tofauti na inakupea picha ya maisha ambayo ama hadithi ama historia ya hawa watu kando na hiyo unapata kwamba ukitoka sehemu A na utembele sehemu B ni ngumu kupata chakula ambayo umezoea labda za sehemu A pale sehemu B. Kwa hivyo pia kutokana na hiyo itabidi ujaribu vyakula vipya.